Tunda ambalo inapendeza sana nalo huwa tikitimaji ambapo kwa kimambo tunaita water melon kwa hivyo tikitimaji ndilo tunda ambalo nalipenda sana ikifuatiliwa na tunda nanasi, nanasi pia ni tunda nyingine ambalo nalipenda sana kula. Pia maembe ni tunda ambalo pia nalo penda kukula sana na pia kwa kutengenezea sharubati ile asili ile ambayo unaeka kwenye blender na alafu unachangaya changanya matunda kadhaa tuseme kama tikiti maji nanasi na embe ndiyo inalo nifanya pia ninapenda hayo matunda matatu lakini ee tunda ninalolipenda aswa ni tikiti maji.

Kwa sasa nipo na sizi kita kitu cha thamani ila ni noti fulani. Noti ambayo ilikuwa natumika hizo miaka za elfu moja mia tisa na themanini haldi elfu moja mia tisa tisini na tano labda sina uhakika. Ni noti ya malkia Victoria yule wa inchi ya uingereza ambayo ilikuwa inatumika bara la Afrika. Si mashariki la kipenda East Africa. Kwa hivyo, hiyo ndiyo, hiyo ndicho kitu nacho kieka cha thamani. Noti, hiyo noti ya malkia Elizabeth. Malkia Elizabeth samahani, siyo malkia Victoria, malkia Elizabeth wa uingereza. Noti ambayo, ilikua ikitumika hizo enzi, ambapo, haitumiki siku hizi. Kwa hivyo, ni kitu ambacho nacho kieka, nikiamini, kitakuwa cha thamani kwangu.

Mimi mwafrika ama mimi kulingana na vile tulivyolelewa. Tumelelewa kwa ile jinsi ya tunaeka chai kwenye birika ambapo unaeza chemsha wakati wowoote pale kati kati ya siku. Ili uweze kula na kitu chote ambacho utakachoona. Unaeza sindikiza nacho na chai. Kwa hivyo mimi binafsi chakula kingi ama kitu ambacho napenda kula sana mchana. Ni chai ambapo ni kawaida yetu. Ama kawida yetu pia kimila na pia kidesturi kawaida yetu watu wanapenda sana kunywa chai. Unaona kwa hivyo ee chai ndicho chakula sana sana ambapo najua ni kinywaji lakini pia ni chakula kwa kiwango chake kwa hivyo chai ndicho napenda kunyo sana mchana.